Ndiyo, ninaifadhi kitu cha thamani. Kitu hicho ni nyaraka na kumbukumbu muhimu. Kama vile vyeti na nyaraka ya kazi. Kwa sababu vina mchango mkubwa katika maisha yangu ya kitaaluma na ni ya badani. Na vihifadhi kwa uangalifu mahali salama ili kuhakikisha vinabaki katika hali nzuri na vinapatikana kwa uraisi vinapohitajika.

Uzoefu wa kushangaza nilioupata ni kusafiri na kushiriki katika shughuli za kijamii. Zilizombali na eneo langu la kawaida. Nilipata nafasi ya kukutana na watu watamaduni tofauti. Kujifunza mitindo yao ya maisha na kushirikiana nao katika kazi ya kijamii. So uzoefu huo ulikuwa wa kushangaza kwa sababu ulikipanua mtazamo wangu kunifundisha kuvumilia changamoto. Nanionesha jinsi mshikamano na ushirikiana unavyoweza kuleta matokeo makubwa. Hii ilinifanya pia kudhamini zaidi tofauti za watu na mazingira yanayotuzunguka.

Ndiyo, napenda kutumia mfumo wa usalamu wa vidole, pale ina poezekana. Mfumo huu ni raisi, haraka na salama kuliko nywila za kawaida au maneno ya siri. Utoa uwakika kwamba mfa au akounti inafunguliwa tu na mmiliki halali na usaidia kulinda tarifa na mali zangu binafsi. Zahidi ya hayo ni uraisi kumbuka kwani huitaji kumbuka maneno ya siri au namba za siri ambazo mara nyingine zinapotea au kusaulika.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, kwanza ninaamua ni sehemu gani hasa ninayohitaji msaada. Kisha hufikia mfanyakazi mwenzangu au msimamizi kwa heshima na kwa uwazi. Nikilezea tatizo kwa ufupi na kuuliza ushauri au muongozo. Pia mara nyingine, natafuta taarifa au suluhisho mtandaoni au kwenye nyaraka za kazi kabla ya kuuliza. Ili kuonyesha kwamba nimejaribu kwanza. Tu kwa jumla lengo langu ni kupata msaada kwa njia ya heshima, yenye uwazi na inayolenga kutatua tatizo haraka bila kuchelewesha kazi.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli ni mojawapo ya matukio makubwa na ya kufurahisha zaidi katika mchezo huu. Huu ni wakati ambapo timu inafanya kila liwezekanalo kushinda na wachezaji wanacheza kwa ufanisi mkubwa. Wakionyesha ujuzi wao wa kipekee. Wakati wa clutch moment ambapo mchezaji anafanya harakati muhimu kama kupiga mpira muhimu au kutetea. Ndio wakati ambapo kila kitu kinaenda juu na shinikizo linakuwa kubwa. Hii ni mojawapo ya sehemu zinazofanya mpira wa besiboli kuwa na mvuto kwa sababu kila hatua ni ya kipekee na inaweza kubadilisha matokeo ya mchezo.

Katika dunia ya leo, ulinzi wa mitandao ni muhimu sana. Mimi hujilinda kwa kuhakikisha kuwa napitia hatua zote za usalama zinakopatikana. Kwanza, natumia nywila za nguvu na kubadlisha nywila zangu mara kwa mara ili kuepuka mashambulizi ya aina ya password cracking. Pia napendelea kutumia uthibitisho wa mwili kwenye akaunti muhimu. Najiunga na programu za usalama kama vile antivirus na firewall ili kulinda kifaa changu dhidi ya virusi na mashambulizi ya mtandao. Aidha huwa na makini na viambatanisho vya barua pepe na viungo visijulikana ili kuepusha pinching na mashambulizi ya aina nyingine. Zaidi ya hayo, ni muhimu kuwa na ufahamu wa athari zinazozunguka mtandaoni. Na hivyo, mimi huwa najiendeleza kujifunza kuhusu mbinu mpya na ulinzi ili kubaki salama.

Ndio, napena kucheza mchezo ya video hasa ile aina ya strategy au adventure. Michezo hii inanipa nafasi ya kufikiria kwa kina na kupanga mikakati. Ambayo ni burudani lakini pia inasaidia kuboresha ufanisi wangu wa kiakili. Hata hivyo, najaribu kuweka mipaka ya wakati wa kucheza mchezo ili nisije nikashindwa kutimiza majukumu yangu. Hii inaniwezesha kufurahia michezo kwa uleani mzuri na kazi.

Napenda kusoma na kuandika kwa pamoja, lakini ikiwa nitachagua moja, nigeweza kusema napendelea kusoma. Kusoma kuna nipa fursa ya kugundua marifa mapya, kuboresha mtazamo wangu na kuniongeza ufanisi katika kazi zangu. Hata hivo kuandika ninjia muhimu na kujieleza na kuntuza mkumbukumu za kile nilichojifunza. Kwa hivyo kwaupande mwingine kuandika ni njia bora ya kuimarisha mawazo yangu na kutoa mchango kwa wengine. Ili iwe niya kupitia makala, ripoti au hata mimijangwe ya mtandaon.

Nathamini zaidi kazi inayohusiana na kusaidia na kuleta mabadliko. Chanya katika jamii. Kazi ambayo ina manufaa kwa wengine na ambayo inaleta athari. Zuri kwa watu wa mazingira. Kama vile kazi zinazohusiana na huduma kwa wateja. Ushauri au hata kazi na kujitolea. Ndio inayothaminiwa zaidi kwangu. Pia naangalia kazi ambazo zinanipa fursa ya kujifunza na kukua. Akili inazohusisha ubunifu kwani inanifanya niwe bora zaidi na kutimiza malengo yao kibinafsi na ya shirika.

Ndiyo, napenda kupika. Hasa napenda kujaribu mapishi mapya na kubuni mchanganyiko waladha. Kuandaa chakula ninjia nzuri na kujieleza na kutengeneza mazingira ya furaha kwa familia au marafiki. Napendelea kupika vyakula vya kiasili kama vile ugali na nyama au mchuzi wa samaki. Lakini pia napenda kujaribu mapishi yakima taifa kama pasta au sushi. Kupika kuna nipa furaha na pia ninjia nzuri ya kuachana na mawazo na kufurahia matunda ya kazi yangu.

Kwa kujitunza mimi hujumuisha mambo mbalimbali katika maisha yangu. Kwanza napenda kufanya mazoezi angalau mara tatu kwa wiki kama vile kutembea kukimbia au mazoezi ya nguvu. Ili kuboresha afya yangu ya mwili. Pia nadhiririsha umuhimu wa kula chakula cha afya. Na kuzingatia lishe bora kwa kuhakikisha kuwa napata vyakula venye virutubisho muhimu kama mboga matunda proteini na wanga wa hafi. Zahidi ya hayo napumzika na kupumzika ili kwepuka uchofu. Na mimi pia kutafuta nafasi ya kutuliza akili yangu. Kama vile kusoma au kufurahia muziki napenda pia kuwa na muda ya kijamii haku kutana na familia na marafiki kwa ni muhimu kwa afya akili yangu. Hii inaniwezesha kuwa na usawa mzuri kati ya kazi na maisha binafsi.

Napenda kutumia GPS kwa sababu inarahisisha kupata njia ya haraka na kwa usahihi. Hasa inapokua na ramani za kidigitali na huduma za hali ya juu. GPS inatoa njia bora za kupanga safari na kuzekeleza bila kupoteza muda. Hata hivo, ramani za karatasi pia zinavutia kwangu hasa wakati zinapokua katika maeneo mapya na ningependa kujitunza. Zaidi kuhusu eno hilo, lakini kwa ujumla GPS ni chaguo lango la kwanza kwa sababu ya urahisi na usahihi wake.

Chumba changu cha kulala ni sehemu ya utulivu na faraja kwangu. Hupendelea kuwa na mvua wa mwanga, wasile kutoka kwa dirisha ili kuleta hali ya utulivu wa asubuhi. Nimepanga kwa njia inavyowezesha kujisikia vizuri na kupumzika baada ya siku ndefu. Kitanda changu ni kikubwa na kinanipa nafasi ya kulala vizuri na pia huwa na matresi ya ubora ili nipate usingizi bora. Nimejaza chumba changu na vitu vinavyonifuraisha kama vitabu, picha za familia na mashine ya kutuliza sauti ili kuboresha mazingira ya kupumzika. Pamoja na hayo, napenda kuweka chumba changu kikiwa kisafi na kisicho na msongamano ili kikiwe na hali nzuri ya kujisikia tulifu.

Kwa kawaida, sipendi kujikita sana katika mazungumzo ya siasa. Hasa katika mazingira ya kazi au kwa watu wasio na mitazamo sawa. Ingawa ni muhimu kuwa na mtazamo wa wazi kuhusu siasa. Mimi, hujielekeza zaidi kwenye kujenga majadiliano yenye tija na yenye manufaa kwa wote. Hata hivyo, napenda kujifunza na kujua zaidi kuhusu siasa ili kuelewa maswala ya kijamii na kiuchumi yanavyoathiri jamii. Ikiwa kuna mjadala wa siasa ambao ni wa manufaa na unahusu maendeleo ya kijamii, ni wazi nitakuwa tayari kushiriki kwa njia ya heshima na busara.

Rangi ninayopenda zaidi ni blue, ni rangi ya utulivu na amani, na inanifanya, nijisikie nikie nikiwa na mwelekeo mzuri na mwenye nguvu. Pia blue inaishiria ufanisi na imani, na nadhani inafaa sana kwa mazingira ya kazi. Hata hivyo pia napenda rangi zajua kama njano au orange, kwani utowa nishati ya furaha na zinaweza kuburesha hali ya hewa na mazingira yangu.

Na shiriki katika jamii yangu kwa njia mbali mbali, lakini mara nyingi napenda kujiusisha na miradi ya kijamii na shuguli za kujitolea. Hii inaweza kuwa ni kusaidia katika makambi ya vijana, kutoa misaada kwa familia zisizojiweza, au kushiriki katika shuguli za mazingira kama upandaji miti. Pia napenda kujitolea katika mikutano ya kijamii kama vile mikusanyiko ya kujifunza ambapo naweza kutoa maoni yangu na kusaidia wengine. Kujifunza na kukua. Kwa upande mwingine napenda pia kusaidia kujenga mtandao wa msaada. Kati ya wanajamii ili kuakikisha kuwa kila mtu anapata msaada ana poitaji. Ushiriki huu unaniongeza furaha na kunipaisia kutimiza dhamira yangu ya kijamii.

Nyama ambayo naipenda sana ni ya ng'ombe, haswa ile ya kuchoma. Najua ile nyama inayokuwa laini na nitamu, inanifuraisha na inapochoma vizuri inakuwa na ladha nzuri sana. Na haswa inakubaliana na ugali au wali. Kila mara naipenda sana kwa sababu ya ladha ya kipekee, pia ninakula vizuri na mboga za kijani au hata viazi. Ingawa kuna aina nyingi za nyama ng'ombe ni ya kipekee kwangu ni kikosa na hisi kama kitu kinakosekana kwenye chakula changu.

Wakati wa jua kali napendelea kuepuka kuwa wazi kwa mionzi ya jua kwa muda mrefu. Mara nyingi najitahidi kuwa kwenye kivuli au mahali ambapo kuna upepo ili niweze kupumzika na kuepuka madhara ya jua. Ikiwa niko nje, basi navaa kofia na kutumia sunscreen ili kulinda ngozi yangu. Pia huwa nanywa maji mengi ili kuepuka upungufu wa maji mwlini na kuhakikisha kuwa mwili wangu unafanya kazi nzuri. Hivyo, kwa jumla mimi hupenda kuwa makini na afya yangu wakati wa jua kali.

Wakati nataka kupumzika, mimi hutafuta shuguli zinazoniwezesha kutulia na kuwachana na mawazo ya kila siku. Mara nyingi napenda kusikiliza mziki wa aina mbalimbali, hasa mziki wa rege au jazz, ambao unaleta amani na utulivu. Pia napenda kutembea kwenye maumbile kama vile mbuga au maeneo ya kijani kibichi ambapo naweza kupumua hewa safi na kufurahia mandhari. Pia wakati mwingine huwa napenda kutega muda kwa ajili ya kusoma vitabu au kuangalia filamu za kupendeza. Hii na inisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujifurahisha. Kuna wakati pia napenda kufanya mazoezi ya mwili kama vile yoga au mazoezi ya harakati nyepesi. Ambayo ni njia nzuri na kupumzika au kuongeza nguvu kwa ufupi, kila mtu anahitaji njia kupumzika na mimi hutumia hizi kutunza akili na mwili wangu.

Mara nyingi nakaa hadi saa tatu za usiku, Lakini hiyo inatengemea na shuguli nilizonazo siku hiyo. Ikiwa kuna kazi au majukumu muhimu ya kutekeleza, basi naweza kubaki hadi sa tatu za usiku, Lakini napenda kwa kuhakikisha kuwa naweza kupata usingizi wa kutosha ili niweze kuwa na nguvu kwa siku hiyo inafwata. Kwa jumla napendelea kuwa na ratiba nzuri, ya kulala ili niweze kuwa na afya njema na kuwa na umakini katika shuguli zangu za kila siku. Ninapojikuta nikiwa na shuguli muhimu au furaha na familia, naweza kukaa kidogo zaidi lakini lengo langu ni kuhakikisha napata usingizi mzuri kila siku.

Programu ninazotumia kila siku ni pamoja na Whatsapp kwa masliano ya haraka na familia, marafiki na wezamu kazini. Pia napenda kutumia Google Calendar ili kupanga ratiba yangu kwa kikisha sina makosa huu vikao na vinavopitwa. Kwa abari mimi utumia Twitter hau Instagram ili kufatilia matukio ya hivi karibuni na kujua kinachoendelea duniani. Programu za News Apps pia zina nisaidia kujua tarifa za abari kwa wakati. Kwa upande wakazi napenda kutumia Trello au Slack ili kufatilia majukumu yangu na kwasiliana timu yangu. Kwa burudani mimi mutumia Spotify kusikiliza mziki na pia YouTube kwa kutazama video zinazohusiana maslai yangu na kujifunza vitu vipi.

Wakati wa baridikali, napenda kujitunza kwa kujivika nguo za joto. Kama koti nzito na makoti ya mvua, ili nijueke joto na kuepuka baridi. Huu ni wakati mzuri kufraia vitu vya ndani, kama vile kutazama filamu ya kupendeza au kusoma vitabu navyo vipenda. Pia napenda kufanya kupika chai au kafe ili kuongeza joto mwlini na kupumzika kidogo. Katika hali ya baridikali, pia ni muimu kwa mimi kwa kikisha kuwa nyuba yangu na kuwa joto kwa kutumia hita au blangeti zito ili kujikinga na baridi. Wakati mwingine napenda kutenga muda wa kufanya mazoezi nyumbani ili kupasha mwili joto na kubaki na nishati.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga na kwa kweli na penda sana. Yoga imenisaidia kuboresha flexibility yangu kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini. Mara nyingi mimi hufanya yoga nyumbani au kwenye maeneo ya kupumzika ambapo naweza kujitolea muda wangu kutuliza akili na mwili. Yoga pia imenisaidia kujenga utulivu ya kiroho na kuwa na mtazamo chanya. Sipendi sana kufanya mazoezi magumu. Hivyo, yoga ni njia bora kwangu na kujihusisha na afya yangu bila kujisikia uchovu mwilini. Kwa jumla, ni mmoja shuguli zinazo niwezesha kupunguza stressi na kujitunza kimwili na kiakili.

Siwezi kusema kwamba ningependa kurudi ujana, lakini ningesema ningependa kuchukua mambo mazuri kutoka kwa ujana wangu na kuyatumia katika maisha yangu ya sasa. Ujana ulikuwa ni kipindi cha kujifunza, kugundua vitu vipya na kutengeneza kumbukumbu za kipekee, lakini pia nikipindi cha makosa na kujifunza kutokana nayo. Leo naweza kusema ni bora kutumia muda wangu wa sasa kwa ufanisi zaidi kwa kutumia mifano na vijukumu nilivovipata kutoka ujana wangu. Hata hivyo, ningependa kuwa na mtazamo wa ujana lakini ni hekima ya umri. Hili niweze na uwezo wa kujifunza na kufanya mabadiliko chanya bila kurudia makosa ya zamani.

Napenda kushughulikia wateja kwa njia ya heshima, ustadi na ufahamu wa mahitaji yao. Kwanza mimi husikiliza kwa makini, maswali yao, au maoni yao ili kuelewa hasa wanachohitaji. Kusikiliza kwa makini ni muhimu sana. Kwani hunisaidia kujua jinsi gani naweza kuwasaidia kwa njia bora zaidi. Pia mimi hutoa majibu ambayo ni ya uwazi na yakina. Ili mteja ajue kuwa anapewa taarifa sahii na nahudumia kwa kiwango cha juu. Na ikiwa kuna changamoto yoyote, mimi huwa na mfumo wa kutatua matatizo haraka na kwa ufanisi na kuhakikisha kuwa mteja anapata suluhisho ambalo na linamridhisha. Katika kushughulikia wateja, pia mimi muhimu kuonyesha ufahamu wa hisia zao na kuwa na mwenendo wa kirafiki ili kujenga uhusiano wa kudumu na imarisha uhusiano na mteja kwa kuwa na moyo wa kujitolea na kuboresha huduma ili kuhakikisha kuridhika kwa mteja.

Kumbukumbu yangu ya utotoni ni ya furaha na shughuli za kijamii na familia. Nakumbuka tulivyokuwa tukicheza na watoto wenzangu kwenye maeneo ya wazi kama vile uwanja wa michezo au mitaa yetu. Ambapo tulikuwa tukicheka, tukicheza mpira na tukishirikiana kwa furaha. Ilikuwa ni wakati ambapo ushirikiano na michezo vilikuwa vinatufanya tuonekane kama familia kubwa. Najiunga pia na kumbukumbu za shughuli za familia kama kutembelea sherehe za jadi au mapumziko ya familia ambapo tulikuwa tunafurahi na kujivunia muda kwa pamoja. Hizi ni kumbukumbu za michezo, upendo na michango ya familia ambazo zinamaana kubwa kwangu na zimejenga uhusiano wangu na familia yangu. Kumbukumbu hizi za utotoni zilijenga msingi wa muhimu wa uhusiano wa kijamii na kujenga furaha na mshikamano vitu ambavyo baada ni na vithamini hadi leo.

Mfanyabiashara bora zaidi niliyempenda ni Richard Branson, mjasiri ambaye ameweza kujenga brand kubwa kama Virgin Group. Ninavutiwa na jinsi alivyoweza kuanzisha biashara kutoka kwa maono yake na moyo wa kujitolea, na akaendelea kuboresha bidhaa na huduma zake kila wakati. Branson ni mfano mzuri wa mtu ambaye anakubali changamoto, anaye thubutu kujaribu mambo mapya na anatamani ubunifu na kujitolea kwa jamii. Pia napenda jinsi alivyoweka kipaumbele kwa wateja na jinsi alivyokuwa na mtazamo wa kujali watu kama sehemu muhimu ya mafanikio ya biashara. Kwa Branson biashara sio tu kupata faida. Mbali ni kujenga uhusiano wa kweli na kuleta mabadliko chanya kwa jamii na dunia kwa jumla mfano mwingine ni Oprah Winfrey. Ambaye amejijenga kuwa mfalme wa vyombo vya habari kupitia udhubutu wa uongozi wa kipeke. Alijenga biashara yake kwa kujitolea, kuamini katika ndoto yake na kuwa muhimu na kuwasaidia wengineo. Ninavutiwa na uwezo wake kubadilisha maisha ya watu kupitia maudhui na matumaini ya kufanya mabadiliko kwa watu wote.